Ndiyo napenda maua maua yanapendeza macho rangi zake nyekundu nyeupe njano zambarau zinanifanya nijisikie furaha na utulivu na moja tu linaweza kubadilisha kabisa hali ya mahali bustani ikiwa hai, chumba kikawa na joto la kihisia, hata siku mbaya inaonekana kuwa nyepesi kidogo. Kuna maua laini na la upole kama waridi, na mengine yenye nguvu na mfuto kama aleseti, kila hau lina tabia yake. Napenda maua kabisa kwa sababu ya harufu zake. Harufu ya maua fulani ni ya kutuliza sana kama lavender na jasmini.

Kwa mtazamo wangu, jambo la dini lililo muhimu zaidi ni upendo wa mwenendo mwema wa maisha, Dini Kwa namna ninavyo iona Haipaswi kubaki kuwa maneno au ibada tu Bali iwe mwanga unao Unaongoza matendo ya kila siku ya mtu upendo kwa mungu na kwa watu wengine pia ni msingi mkubwa Dini nyingi zina fundisha kumpenda mungu na kumpenda jirani yako Hii inaguzia sana kwa sababu inapovunjwa kwenda katika vitendo inamaana ya kuwa na huruma kusameheana kusadia wenye uhitaji na kuishi kwa amani na watu wote bila kujali tofauti zao. Upendo huwa unajenga Unajenga jamii yenye mashikamano na kupunguza chuki, wivu na migogoro kati ya watu.

Uzoefu wa kushangaza niliyo wahi pata ni kukutana na mtu nisiye mjua kabisa lakini tukahisi kama tumefahamiana kwa muda mrefu. Tulizungumza kwa dakika chache tu lakini mazungumzo yalikuwa ya kina. Kila mmoja akimwelewa mwenzake bila kujitahidi sana. Ilinishangaza jinsi mawasiliano ya kweli yanaweza kutokea haraka hivyo. Uzoefu huo ilinifundisha kuwa wakati mwingene, mikutano midogo inafaa kuwacha athari kubwa na sii lazima ujue mtu kwa mda mrefu ili ajifunze kitu muhimu kutoka kwako.